Kwa sasa natumia daladala au kwa jina lingine tunaliita matatu ya kunisafirisha kutoka mahali naishi hadi mahali nafanyia kazi pangu Tuseme mola akinibariki nitanunua gari langu Inshalla akinijalia. Na yote ya takuwa sawa.

Chombo ambacho naeza kupiga ni gitaa na piano. Hivi nilijua kuvipiga nikiwa mtoto mdogo na kwa sasa ni mebobea kwa swaa hilo. Gitaa na piano hunifurahisha juu ya nakuondolea vikwazo akilini kwa sauti nyororo na tamu ambayo inatoka kwa kwa kwa vyombo hivyo.

Napenda kutembea msituni na ikiwa ni mchana ndio kwa sababu wakati unapoenda matembezi huko, ukiwa na mambu mengi ya akilini ama kichwani, hewa ya huko hukusaidia kutulia na unakuwa na nafasi njema ya kufikiria vizuri ila naogopa wanyama ambao wanaeza kuwa wamajificha huko.

Eee nikitizama inje kutoka dirishani yangu Naona mandhari ilhali si vitu ama mambu mengi Yamenizunguka, sana sana kukinyesha napenda kuona tukiyo hilo sababu hunichangamisha na kuona baraka za mwenyezi Mungu likitujia sisi haswa.

Mimi haswa kwa sababu najijua, mimi ni mtu wa kuweka masaa, ili jambo ambalo naenda kulifanya, lienda kwa utaratibu, na kwa mwenye naenda kufanyia hili jambo, inaeza kuwa ni yeye, ama ni mimi naenda kujifanyia hilo jambo, likue, likienda salama, na likue shwari na sambamba.

Habari nasomea kwa simu yangu ya mfukoni juu habari zinanifikia haraka na kwa njia taratibu ambayo nitaweza kuelewa ni nini na haswa venye wanaongea na ni nini wanaongea kuhusu. Simu ya mkononi huwa na manufaa kadhaa ambazo ni mingi na tunajua sote na hapo ndiyo napenda kusomea na kutoa habari zangu za kila siku.

Napenda wanyama wa kinyumbani, haswa paka kwa sababu inakuwanga na ucheshi sana, uki itazama, ukiangalia kwa kimakini na kwa ustadi, utaona kwamba inafanya mambo ambayo ya tatuma wewe ucheke. Napenda paka sababu inakuanga na haraka ya mwili na inafukuza panya na inafanya mambo mingi ambayo wewe yatakunufaidi ikiwa nyumbani.

Chumba ambacho napenda sana sana kwa nyumba yangu ni sebuleni kwa sababu hapo ndio naweza kuchambua gazeti nijue kuhusu venye dunia inendelea, nikisoma habari, pia nikitazama televisheni na kufanya mambo yangu kwa simu yangu Hapo ambapo, hapo ndio mambo yote ya maana hufanyikia na hupeleka mbele.

Kwa wakati huu sijaweza kuenda huko pwani, lakini naweza, kama naweza pata nafasi, naweza penda sana sana kuenda huko. Jukuna mandari mazuri, kuna vyakula vitamu, kuna watu wazuri pia, na pia naweza penda kuenda kujaribu. Kuwana venya hao watu wanakaa, ili kusoma zaidi na kunisaidia kwa maisha yangu ya hapo mbele.

Mimi haswa napenda kuvaa ndevu nami ninyoe kichwa ju huonekana mtu akiwa mzima na huonekana mtu akiwa msafi na kujipenda yeye mwenyewe picha yako, watu wakitazama ama wewe mwenyewe unavyo jibeba Unajibeba kwa kwa kwa hali ya juu na wewe pia mwenye unajipenda zaidi juu ya venye unakaa.

Kwa siku natumia mchana natumia mda mchache sana kwa sababu nikona mambo mengi ya kutekeleza ilihali usiku ikifika na itumia kwa masa mawili ama matatu kabla nilale Naezataka kujua habari ambazo zimeshinda Tukio la leo habari za hivi punde kama ziko na pia kukupata habari mzuri na za kisasa Natumia masaama chache mno kwa siku Nikitumia simu.

Napenda kujifunza mambo ya kigeni ama mambo mapya kutumia teknolojia iwe simu yangu ya mkononi ama kupitia televisheni na hapo ndio mambo mengi huwa na yanasaidia kwa kila siku na yanatuwezesha kukaa, yanatupa kipa umbele kwa jamii.

Kwa sasa sijaweza kuhifadhi kitu cha dhamani Lakini najua kwa miaka itakayo kuja naeza pata ama naeza nunua kitu kikuwe cha dhamani ama kitu ambacho naeza kuwa nacho na sijui na nijue kuhusu dhamana yake naeza kihifadhi ndo kiangaliwe na vizazi viyangu na venye vitakavyo kuja.

Kwa maramingi sipendi kuzungumza kuhusu siyasa juu mambo ambayo yanayo elezewo kwa siyasa huwa maramingi hukua ya uongo na mambo ambayo hayawezi kukusaidia sana sana mahali mimi natoka siyasa huwa chafu na ambayo hayawezi saidia mwanainchi wa kawaida. So kwa hayo siwezi spendi kuzungumza kuhusu siyasa kamo.

Kuna wakati ambapo nilijizoesha sana kukula na ikawa ni tabia yangu ya kila siku kukula sana. Ikanipa tashwishi ya venye navyoendeleza miradi yangu ya kila siku. Ikabidi niangalie jambo hilo kwa umakini sana na nikalipunguza na nikawa sawa.

Napenda kusoma maoni mtandaoni juu hukupa picha ya venye watu hufikiria na unalinganisha na venye wewe mwenyewe unapata habari na venye itakapo unaweza pata maoni ya mtu moja huko mtandaoni yamekusaidia sana kwa maisha yako na unaendelea vizuri.

Chenye nafanya usiku kabla ya kulala ni ya kwanza nakula masaa kama mbili hivi baada ya kulala. Halafu naomba najitayarisha kwa mambo ya kesho kama nitakuwa na mambo muhimu ambayo nitakayo fanya. Nitekeleze kwa njia mufti na njia ambayo pia mimi mwenyewe ninaona itaenda vizuri.

Chakula cha kigeni haswa ambapo ambacho nilijaribu ilikuwa ni kitu tunaita pizza na nikapata ya kwamba naam ni chakula kizuri lakini bado sikipendi kwa sababu huwa na huwa inakuwacha na mambo ambayo si mazuri hata.

Naam nimewahi kushiriki mashindano wakati moja kitambo nikiwa mdogo na hayo mashindano yalikuwa ya kukimbia na nika ilinipa, ilikuwa katikati ama miongoni mwa watu ambao walishindwq vibaya zaidi lakini nilipenda kwamba niliweza nilipata fursa ya kujionyesha mimi mwenyewe.

Malengo ya kila mwezi kazini naiweka kwa karibu sana na inakua yakwamba ukiwa kazini Kuna mambo ambayo unaweza taka kutekeleza na ikuje iwe wakati mwezi huo unapoisha Kwa hivyo malengo naiweka kwa kindani zaidi inakua mambo ambayo mimi mwenyewe naweza taka kutekeleza na ikuje iwe shwari taratibu na ikuwe kwa ustadi kabisa.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa kadanda ama mpira wa miguu kwa sababu unaona huo mchezo hua sawa kabisa inatumia vyelelezo na vyelekezo ambavyo vina takikana ukuwe na akili timamu na ukuwe ukijua mahali ambapo unafaa kuwa na muda mgani. Kwa hivyo kadanda ni kitu naweza taka kujaribu nicheze nione kama nawezana na hayo mambo.

Kwa sasa niliwacha kueka picha zangu mitandaoni ili inipe dunia ya kindani zaidi isipe mtu fursa ya kujua ninavyofanya au mambo ambayo naeza taka yaonekane. Kwa hivyo siweki kwa sasa, siweki picha zangu na sitataka kuweka picha zangu mitandaoni. Kuna wengine wanaweza kuzitumia vibaya na ujipate hatarini.

Kulima nimefanya nikiwa utotoni na hilo ni jambo ambalo kila mtu anafaa ajifundishe kwa sababu mambo hayo mengine yote anaeza kataa lakini kulima ukilima. Kenye utavuna inaweza kusaidia we mwenyewe ukule ama uuze upate mapato yako ya kila siku na nasaidie jamii pia we mwenyewe na kusaidie kuendeleza maisha yako Kwa hivo ni mewaihilima na nikapata mavuno.

Kwa sasa sijapata nafasi ya kuandaa ripoti, lakini mtu ambaye amepewa kazi hiyo ya kuandaa ripoti na kuandika mambo kuhusu kampuni ama kazi namsaidia kwa vielekezo nampa taswira ya mambo ambayo yamefanyika na vyenye kutakua tukifanya jambo fulani ili tuweze kufanikisha mambo ambayo tunataka yawe maisha ya hapo mbele.

Mambo ambayo nawezataka kufanya kwa mapumzinko yangu ya kazini ama mambo ambayo nafanya kwa mapumzinko yangu ya kazini ni kupitia simu yangu Ili niweze kupata habari na mambo ama niweze kupata kujiburudisha kidogo kabla ni rudi Ili mambo ikue safi na ikue sambamba.

Natumia simu yangu kwa sababu inaniwezesha kusoma habari zinazo tokea, inaniwezesha pia kukaa katika nyakati za kisasa na kuwasiliana pia na marafiki watu wa nyumbani na watu ambao nawapenda.

Napenda mikutano ya kijamii ambayo yataweza kuelezea maswala yetu kuhusu vyenye tunavyoishi katika kijiji ama mahala kwazo kwa sababu yatatupa kipaumbele na kutuwezesha kutofautisha mawazo yetu kujadiliana na kukuja na lengo moja ambalo litakalotusaidia.

Napenda juisi ya maembe kwa sababu maembe hukupa Wacha tusema hukupa afya njema likuwa li meosho vizuri hilo juisi huwa tamu sana na pia li napendo na watu wengi hapi sasa Kwa wale wanaukuza hayo maembe na pia li nakupa mingi kwa mwili wako na kukwezesha kuendelesha na mambo yako ya kila siku.

Wache tuseme ndio kwa sababu simu rununu yangu ama simu yangu ya mkono iko na hicho kijidude ambacho naEkelea kidole changu Ninafanya venye nafanya kwa hivo na tumie teknolojia Ikua mfumo kwa mfumo wa usalama kwa sababu hilo ni jambO langu la kisiri.

Changamoto ambazo na kutana nazo kazini ni saa zingine kukosa mawasiliano na kukosa utenda kazi mwema katikati ya wafanya kazi wenzangu. Hilo inakuwa changamoto kubwa sana kwa kazi.